Ninapokuwa na furaha nikiwa nyumbani, napenda kupumzika na kufurahia mazingira ya utulivu, mara nyingi napenda kuangalia filamu au kusikiliza muziki ninaupenda pia napenda kuzungumza na familia kunywa chai au kufanya shughuli ndogo ndogo za nyumbani.

Ndio, mara nyingi natumia mfumo wa usalama wa vidole kwenye simu na baathi ya vifaa vyangu. Hii husaidia kulinda taarifa zangu binafsi na kuhakikisha hakuna mtu anayeweza kufikia vifaa vyangu bila idhini yangu. Pia ni rahisi na haraka kutumia.

Hali ya hewa leo ni yenye jua ndogo na upepo mwanana. Anga ni safi na haiko na mvua kwa sasa jambo linalalo fanya iwe rahisi kuenda nje na kufanya shughuli mbali mbali. Hali kama hii hunifanya nijisikie vizuri, mtulivu na na kunatoa motisha ya kuendelea na kazi au burudani bila usumbufu wa hali ya he.

Zoea nzuri nililojiunga ni kuanza siku yangu kwa kupanga shughuli zangu mapema asubuhi kila siku napanga kazi kuweka vipaumbele na kupanga muda wa kupumzika zoezi hili limenisaidia kuwa na nidhamu kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na ku pia kunipa utulivu wa akili.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa mara kwa mara. Kwa sababu ni kinywa chenye afya na husaidia mwili kupata nguvu. Napenda kunywa maziwa asubuhi na jioni. Pekee yake au nikichanganya na chai. Maziwa hunifanya nijisikie nimeshiba kidogo na pia hunisaidia kuimarisha afya yangu kwa ujumla.

Napenda zaidi kutazama michezo kuliko kucheza, hasa ninapokuwa nataka kupumzika, kutazama michezo hunipa burudani, hunifanya nifurahie ushindani na kujifunza mbinu mbali mbali, hata hivyo mara nyingine napenda kucheza michezo miepesi ili kujiweka sawa kimwili.